Wakati wa mgogoro, mimi hutulia na kuepuka hasira. Kisha nachukua muda wangu kusikiza upande wa mwenzangu, kusikiza hisia zake na sababu yake ya kutenda kitendo alichokifanya. Baada ya hapo pia mimi hujieleza na kumuelezea mwenzangu, hisia zangu, kutokana na kitendo alichokitenda. Kisha tunachukua muda kutafuta suluhisho wa mgogoro wetu na bali si kutafuta njia ya kushinda mabishano hayo.

Ningependa kutembelea paris iliyo Ufaransa. Mji huu una historia tajiri sana na majengo ya kipekee kama mnara wa Eiffel. Vile vile ningependa pia kuona matokea ya sanaa kwenye makumbusho kama Louvre na kufurahia chakula cha Kifaransa. Ningependa pia kujifunza lugha yao iliyo tamu zaidi na pia kushirikiana na watu wa Ufaransa kwa vile wana moyo mzuri na ni watu wenye tabia njema.

Mimi sijawahi kufanya yoga. Ingawa najua vizuri sana kuwa yoga ni njia nzuri ya kutuliza akili, kuboresha mwili na kupunguza msongo, bali sijawahi jaribu. Wakati mwingine ninasoma au kusikia kuhusu faida zake naweza kufikiria kuanza siku fulani lakini kwa sasa bado siko kwenye mazoezi hayo, na napendelea kutumia njia nyingine za kujipumzisha na kuboresha afya yangu. Kama vile kutembea, ah, kuendesha baiskeli.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuungana na marafiki na familia wa karibu. Tunaeza kula pamoja, kucheka na kushirikiana. Pia tunaeza zawadiana na pia kutoa ujumbe wa pongezi. Wakati mwingine mimi ufanya sherehe ndogo nyumbani ama mahali tulivu ili kufurahia muda bila msongo. Pia napenda kutumia siku hiyo kutafakari mafanikio yangu na kuweka malengo mapya ya mwaka ujao. Kwa ujumla, siku ya kuzaliwa kwangu ni muda wa furaha, shukrani na kusherehekea maisha pamoja na wale wanao nipenda na pia wale ninao wapenda.

Mimi hushugulikia muda kazini kwa kupanga kazi zangu mapema na kuweka vipaumbele. Kila asubuhi ninapo amka, mimi huandika orodha ya mambo ninayopaswa kufanya ili nijue pa kuanzia. Mimi hutenga muda maalum kwa kila jukumu na pia mimi hujaribu kuepuka usumbufu usio wa lazima. Vilevile mimi hutathmini maendeleo yangu katika tathmini maendeleo yangu katikati ya siku ili kurekebisha ratiba inapohitajika. Kwa hivyo, kwa kufanya hivyo ninaweza kutumia muda wangu vizuri, kukamilisha kazi kwa ufanisi na kupunguza msongo wa mawazo.